Ndiyo hutoa mchango au sadaka lakini si kwa mazoea ya kuonekana hufanya kimya kimya pale ninapohisi moyo wangu umesukumwa kweli bila kutarajia shukran au sifa kwangu kutoa ni mazungumzo ya siri kati yangu na thamira yangu njia ya kukumbuka kwamba nilicho nacho kinaweza kuwa nuru ndogo katika maisha ya mtu mwingine.